Binafsi huwa napendelea juisi ya matunda aina ya parachichi ni juisi pekee katika juisi mbali mbali ambazo nazipenda. Huwa napenda juisi ya parachichi ambayo haijachanganywa na juisi nyingine yoyote kwa hiyo napenda ambayo iko na uhalisia wa parachichi pekee bila kuongezwa au kuchanganywa na tunda lingine lolote.

Ushirikiano katika timu ya watu mbalimbali huwa napendelea mijadiliano. Tukiwa katika tunataka kufanya kitu kwa pamoja kama timu huwa nahimiza majadiliano huwa napenda kuhimiza mabishano ya hoja na uchangiaji wa hoja. Kila mwenye hoja huwa anaileta mezani tunajadiliana then kila mtu ataondoka na jibu moja kwenye hayo majadiliana yetu.

Nilishawai kufanya kazi ya mafunzo kwa vitendo katika hospitali moja, miaka ya nyuma kidogo, miaka ya elfu mbili na ishirini na mbili. Uzoefu wa kushangaza niliopata maeneo yale ni kwamba. Nilipo fika siku za mwanzo nikiwa bado sina uzoefu wa kutosha kwenye maswala ya utoaji damu, kwenye mishipa ya binadamu. Nilikabidhiwa kitengo hicho cha kutoa watu damu bila kuwa na uzoefu wa kabla ukitofautisha na elimu nililo kuwa nayo ya darasani pekee. Huo ujasiri nilouvaa na ulikuwa ni uzoefu pekee ambao niliupata katika kipindi ambacho sikuwa na imani ya kuwa nitaweza kuaminiwa kuweza kufanya jambo hilo zito la kutoa watu damu katika hospital hiyo kwa ajili ya vipimo vya magonjwa mbali mbali.

Binafsi huwa sipendelei sana mabishano ya mitandaoni, hasa, endapo inapotokea mabishano ya hoja katika mijadala mbali mbali. Kwa mfano, ninaweza kutana na ujumbe au maoni ya mtu ambayo nadhani yanakinzana na jinsi ninavyoamini. Kwa hiyo ili kujiepusha na mabishano ya mitandaoni au vitisho vya mitandaoni huwa najiweka mbali kulingana na sitaweza kujihusisha kwa kueza kwa kupenda au kwa kujibisha au kwa kusambaza kwa namna yoyote ujumbe au comment ambao nimeona inaeza ikaleta taharuki endapo nitaijibu au endapo nitaweza kutuma ujumbe wowote mimi pia binafsi nniapokutana na chapisho ambalo naona kabisa linainua hisia zangu za kutaka kusema kitu tofauti kulingana na mtoaji wa matamshi hayo huwa najiweka mbali kidogo nikiwa sitaki kuonyesha hisia zangu kwa kueza kutoa maoni ambao yana makasirisho ambayo endapo nikiyatoa maoni hayo inaeza ikapelekea mtoa chapisho hilo akaweza kuja juu pia atake kunijibisha mimi ambapo hiyo mwisho wa siku itapelekea majibizano kati yetu wawili mwisho siku italeta mfarakano ambapo mwisho siku itaendea kupeana vitisho vya mtandaoni.

Nadhani kwenye suala la mwezi gani wa mwaka naupenda zaidi naezakua na majibu zaidi ya moja. Nikianza kabisa na mwezi wa tatu ambao ni mwezi wa tatu baada ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Kwa hiyo mwezi huu naupenda kwa kuwa ni mwezi pekee ambao unaendana na mwezi wa siku ya ufanano ya kuzaliwa kwangu. Kwa hiyo mwezi wa tatu huwa naupenda kwa kuwa naamini kuwa kwa kuwa ni mwezi wangu wa kuzaliwa basi huwa.